Nikiamuka subuhi na piga pushapu kumi na piga mswaki na andaa nguo na kunyua kawa yangu, then naelekea kazini, izo ndo kazi ambazo nazifanya subuhi. Lakini pia nikifika ofisini na anza kupanga kazi zangu kwanzia ambayo ni muhimu ambayo inatakiwa fanyike na nafanya nyingine kulingana na mpangilio.

Mimi kinacho nifanya nicheke, kwa mfano nikiona mtu amefanya jambo la ajabu, ama kitu chochote ambacho kinachekesha, nikikutana marafiki zangu wakifanya utani, kwenye utani najikuta nafurahil na ninacheka. Lakini pia, nikiwaza sana vitu vya zamani ambavyo vinanikumbusha furaha, pia najikuta nimecheka.